Nina uwezo wa kukaa hadi saa sita siku au saa saba. Wakati huo kama ujafika, ninaweza nikachukua vitabu, nikasoma vitabu zangu siku au naingia mtandaoni. Naweza kuangalia mavideo, tofauti ambayo yanachekesha, ndiyo aweze kunimalizia wakati.

Kutokana na vitisho vya mtandaoni huwa najilinda kwakuwa makini na kutumia njia salama kwa mfano kama natumia nenosiri, kali na tofauti kwa akaunti yangu pia sifungui viungu au barua pepe za kutuliwa shaka.